Ningependa kutumia muda na familia yangu vipi. Wakati niko na muda na familia yangu ningependa niwapeleke out, mahali pazuri pametulia, mazingira yenye wajazoea kama hoteli, kama kuongelea ama niwapeleke Mombasa. Na nikue na muda mrefu sana kukuwa nao ningependa sana hivyo.

Jambo gani la dini muhimu kwangu. Aha, dini imenisaidia sana kujua Mungu, kufanya bidii ni na kuamini ya kwamba atanisaidia wakati wa magumu na kunipea motisha wakati wowote. Na kunipea imani na amani wakati nina watu. Kujua kukaa na watu na kuishi na watu.

Kuna tukio, jee nimewai kununuwa tikiti za tukio kabisa. Kuna tukio moja ilifanyika mwaka jana Desemba na nilikuwa wa tatu kununuwa tikiti. Na nilifurahia mazingira, hilo tukio ilikuwa na watu wengi, muziki, chakula cha utamu na mavazi, so nilifurahia sana.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Swali nzuri. Ningependa kukuwa na bidii sana kwa kazi yangu. Adi nipate faida. Nijenge mama nyumba, nijengee watoto wangu nyumba na ni buy shamba. Niwekeze kwa biashara niwekeze kwa shares ndio hata nikiacha hiyo kazi nina mahali nina kitu cha kufanya na cha kujitegemea.